Kuna siku nilikuwa nimesafiri kuelekea mashambani, nikajipata katikati ya pori, wakati gari letu liliharibika usiku wa manane. Badala ya uwoga nilishangazwa na jinsi wenyeji walivyo jitokeza kwa wingi kutusaidia bila hata senti moja. Ukarimu ule na muangazo wa nyota ulinifanya nikathamini sana utu na uzuri wa nchi yetu.

Mimi hupenda kuenda madukani katikati ya juma. Hasa, jumanne au jumatano asubui. Wakati huo, maduka hayana watu wengi na hakuna msongamano kama ule wa wikendi. Pia, napenda kuenda mapema mwezi ukiwa mchanga. Ili nipate bidhaa mpya na kuepuka fujo za mwisho wa mwezi watu wakipata mishaara.